Mtu aliyenifundisha jambo muhimu sana ni mzazi wangu. Yeye alinifundisha umuhimu wa kuwa na nidhamu, heshima na kufanya kazi kwa bidii bila kuangalia matokeo ya haraka. Aliniambia mara nyingi kwamba maisha hayako easy, lakini nikibaki focused na kuwa na tabia nzuri, mambo hujiweka sawa pole pole. Pia alinifundisha kuwa nisiogope kuuliza au kujifunza, hata kama sijui kitu.

Nimewahi kujaribu chakula cha kichina kama fried rice na noodles na honestly kilikuwa poa. Ilikuwa na tofauti kidogo na chakula chetu cha kawaida lakini flavors zake zilikuwa fresh na light. Nilipenda vile wanatumia spices kidogo lakini bado chakula inakuwa very tasty. Pia nimejaribu pizza na burgers ambazo ni foreign lakini sasa ziko everywhere kwetu. First time ilikuwa weird kidogo lakini baadae nikazoea na nikazipenda. Kutry chakula cha kigeni ni fun ju unajaribu culture ya watu wengine kupitia food. Ni experience ingine poa sana.